Mimi nimezaliwa Kenya mji wa mji wa Elgeyo mji huo unajulikana kwa milima na miche mingi sana. Kwa sababu mji huo niwakuvutia sana ina milima mingi na ina wanyama wa pori mingi sana. Na wakati mwingine natamani kurudi pale ivo basi wakati maramoja kwa mwaka mimi napata nimerudi pale kuweza kuangalia nilipo zaliwa pale.